Kwanza unahakikisha una hela za kutosha. Ndiposa popote unapokwenda kustarehe. Hauna bugudha yoyote wala hamna chochote kitakachokusumbua wala kukupa wasiwasi. Badala yake, utaitumia hela zako kwa kufanya shughuli zote. Na utaifurahia, utakuwa umepunguza fikra kuhusu kustarehe ilhali una hela.

Napenda kutumia mtandao wa instagram na pia facebook. So huu mtandao naifunza maadili mengi najua so instagram najua mambo kuhusu wanasiasa jinsi wanavyoendelea najua mengi lingine likiwa kuhusu hata kujifurahisha kujinufaisha yote.

Ndiyo nigefenda kupanda milima haswa milima ya kupendeza kama milima Ruwenzori, mlima Elgon. Angalao nieze kufurahi mandari ya kule na ni yafurahie vizuri.

Haswa shughuli ya kazini ya sababu ni shughuli ambayo baada ya muda mfupi huwa inanifaidi, shughuli ya kazini huwa inanifaa zaidi na huwa nafurahia baada ya kuiona hiyo shughuli imefanikiwa na shughuli imenifaidi na ime nisaidia kimaisha lingine ni kwamba shughuli ambayo huwa nafurahia moja wapo likiwemo kufanya kazi kwa bidii na, kutilia maanani kazi ninayofanya.

Mimi hupenda kuogelea wakati ambapo tunao jua kali. Hiu husaidia mimi angalau kupunguza joto mwilini na pia kujaribu kupunga upepo. Wakati mwingine huwa na amua tu kukaa chini wa mti na kupunga upepo pole pole. Pia lingine napenda kufanya kazi nyinginezo kwa sababu wakati ambapo tuna jua kali. Tunaeza pitia changamoto mingi, kazi mingi ya hatuwezi, siyo yote but lakini kazi nyingi tunaezaifanya, lakini siyo kwa muda ambao unastahili. Wakati ambapo tunajua kali, kazi nyingi tutakuwa tunafanya alafu tutakuwa tunatoa jasho nyingi sana, ambapo hii itatufanya tusi kue makini na tusiangalie kazi yetu.

Kwanza huwa naketi chini na kujiuliza maswali, udhaifu huu naweza kusuluhisha aje ama kusuluhisha vipi. Lingine naweza kuwauliza wakubwa wangu ama walio nizidi kwa cheo ofisini huwa kwamba wanaweza nisaidia aje ili kusuluhisha tatizo ambalo ni nalo kazini na pia lingine naweza ufanya uchunguzi mwingi kuhusu naweza suluhisha shida niliyo nayo vipi ambayo inahusu kazi yangu.

Wakati umeme umekata unapokatika mimi huchukua taa yenye sola na kuwasha angalau kuhakikisha nina mwangaza ya kutosha ili kuhakikisha kazi ninayofanya inakamilika na pia lingine umeme ukikatika pia nahakikisha vitu vyangu viko salama.